Nipike nini leo kwa chakula cha mchana? Kuna samaki kwenye jokofu, nilimnunua jana, nitaupika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi, ninahitaji limao na tangawizi kumtia ladha. Je, niandae ugali ya wali? Nadhani wali ni bora, unaiva haraka. Nitakata vitunguu vidogo vidogo na pilipili pia. Samaki lazima uwe na ladha nzuri, familia wanatarajia chakula kizuri. Nitapika polepole wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo na subira, huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tulale pamoja.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

Je, ungependa kununua vitu mtandaoni? Duka la juma linauza vifaa vya kielektroniki kwa bei nafuu sana katika msimu huu wa siku kuu. Fikiria, unaweza ukapata radio kwa bei ya shilingi elfu kumi na tano tu taslimu ya ki Tanzania. Na pia unaweza ukapata runinga kwa bei ya shilingi laki moja tu ya ki Tanzania. Fika kwani duka hilo lina patikana katika mtaa wa Kongo maeneo ya kariako.

Je, unapenda kula chakula kitamu na kilichopikwa katika ustadi wa hali ya juu? Fika katika kisimiya restaurant inaopatikana katika mtaa wa Unguja. Restaurant hiyo inapika vyakua vitamu aina mbalimbali na wapishi wake wanauzoefu wa hali ya juu katika mapishi. Wanapika vyakula aina mbalimbali kama biriani, ugali wa nyama, ugali samaki na bei zao ni rahisi sana.

Je, unafahamu majirani zako? Na je, unawafahamu majirani zako wote kwa ukaribu? Na je, unafahamu kama majirani zako ndio watu wa muhimu sana wanaokuzunguka? Na je, unafahamu kuwa majirani zako waneza kukusaidia unapopata matatizo mbalimbali? Jaribu kuishi vizuri na majirani zako kwani ndio watu pekee ambao watakuwa ni msaada wakaribu zaidi pindi utakapopata matatizo ya kiafya au yoyote ya kiuchumi. Jitahidi sana kwaheshimu majirani na kuwapenda na kuhishi nao kwa upendo.

Juma, wewe unapenda kufanya nini na marafiki zako? Mimi pamoja na marafiki zangu huwa tunapenda kucheza mpila, lakini pia tunapenda kwenda kuogerea katika mito na katika madimbwi ya kuogerea. Pia pamoja na marafiki zangu huwa tunapenda kutoka kwenda kujivinjari maeneo mbalimbali na kula vyakula mbalimbali kucheza muziki na kufanya mambo mengine yanayodumisha urafiki wetu.

Unapendelea kusoma au kuandika? Kama unapendelea kusoma na kuandika, ni vyema ukitafta maktaba ya karibu yoyote iliopo mkoani kwako. Uende kusoma, huku ukiandika notes mbali mbali, kwa ajili ya kupata maarifa zaidi yatakayo kusaidia, katika kuzalisha kipato na pia kuongeza marifa zaidi kichwani mwako.